Rangi ya manjano ni rangi ambayo inavutia sana na huwa.

Saladi huwa na ladha ya kuvutia kulingana na jinsi mtu alivyo itengeneza. Kila unapokula saladi, saladi huleta nguvu na afya. Saladi huweza kuwa mchanganyiko wa mboga mbichi na matunda. Pia saladi hutoa mongo walishe bora. Mimi hupenda saladi ya karoti pamoja na mboga kama vile kabeji na pia machungwa. Ninapo kula saladi, mimi hujihisi vizuri na pia saladi hutuezesha kuepukana na magonjwa mbali mbali.